Wakati walikizo na jistawisha kwa kusoma vitabu mbali mbali ambavyo visha chapishwa na waandishi mbali mbali ambazo zinaniwezesha mimi kuongeza huelewa zaidi na kutanua akili kimawazo kifikra na zinanisaidia zaidi kufanya maamuzi. Pale ambapo na polejea kazini. Kwa wakati mwingi walikizo najalibu kutafuta talifa mbali mbali. Kutoka kwa makundi rika mbali mbali kutoka kwa makundi rika ya watu wazima vijana na wasomi wakulima na wafanya kazi wafanya biashara. Wote kwa pamoja na jaribu kusanya maoni na mawazo tofauti tofauti ambayo ya tanisaidia kujenga mwelekeo mzuri wa maisha ya kiusomi. Koo, jaidi na jaidi ina nisaidia mimi kupata taalifa sahihi. Ambazo zitanijenga na zitanisaidia zaidi katika kufanya maamuzi na katika kufanya shuguli zangu za kila siku.